Ndiyo, mimi hupenda kucheza michezo ya video. Michezo ya video hunifanya nachangamka sana, kiakili, na hata pia naeza kuwa mchangamfu zaidi. Napenda sana michezo ya video, tena nimekuwa nikiyacheza kwa muda wa miaka tano hivi, na nimechezo mazuri sana tena ya kupendeza kila wakati, kila siku.